Kiongozi mzuri huwa na mchanganyiko wa sifa za tabia, maamuzi na namna ya kushughulikia na watu. Zifuatazo ndizo sifa muhimu zaidi. La kwanza, uadilifu na uaminifu. Kiongozi mzuri ni yule anayesema ukweli na kutenda haki. La pili, uwezo wa kusikiliza. Kiongozi bora, hasemi tu, bali kiza, anaheshimu maoni ya wengine, anasikia matatizo yao na anazingatia ushauri kabla ya kufanya maamuzi. Ya tatu, maono na muelekeo wazi. Kiongozi mzuri anajua anakokwenda na kwanini anaenda huko. La nne, uwajibikaji. Anapokosea, anakubali makosa na kujifunza badala ya kulaumu mwingine. La tano, huruma na utu. Kiongozi mzuri, anawaona watu kama binadamu, si zana za kazi. Ana huruma, anaelewa hali ya watu na anajali ustawi wao. Ya sita, uwezo wa kufanya maamuzi. Hata katika mazingira magumu, kiongozi mzuri anafanya maamuzi kwa busara na kwa wakati. La saba. Kuhamasisha na kuongoza kwa mfano. Kiongozi bora, anafanya kile anachotaka wengine wafanye. Kiongozi mzuri, si mkamilifu, bali tu, ni yule anayejifunza, anayejali watu, anayesimamia haki, na anayewaongoza wengine kuelekea maendeleo kwa pamoja.

Mtu alie nifundisha jambo muhimu zaidi ni mzazi. Kwa sababu mafunzo ya kwanza ya maisha mara nyingi huanzia nyumbani. Alinifundisha thamani ya nithamu, heshima na kufanya jambo kwa bidii. Kuputia maneno na matendo yake, nilijifunza kuwa maisha hayana njia fupi. Kila kitu kizuri kinahitaji subira na juhudi. Alinyonesha pia umuhimu wa kuwa muaminifu hata pale ambapo hakuna anayekuona. Bali na mzazi, walimu pia walinifundisha mambo muhimu sana. Si masomo tu darasani, bali kujiamini, kuuliza maswali na kuamini kuwa ninaweza kujifunza chochote nikijitahidi. Kuna mwalimu alie nitia moyo wakati nilipo hisi sina uwezo na maneno yake yamebaki na mi hadi leo. Pia maisha yenye yame nifundisha mengi kupitia changamoto, makosa na mafanikio. Kila uzoefu umefanya mwalimu kuwa namna yake ukinionesha nini nifanye na nini niepuke. Watu wakaribu na uzoefu wa maisha ndio walinifundisha mambo muhimu zaidi. Kuwa na utu, kujituma, kujifunza kila siku na kutokata tamaa.

Chumba changu cha kulala ni mahali pa utulivu na faraja, sehemu ni napopata pumziko, la kweli, baada ya siku ndefu. Ni chumba safi, na chenye mpangilio mzuri, chenye mwanga wa wastani, simkali sana, si hafifu, ili kuleta hali ya utulivu. Kuta zina rangi tulivu, kama kijivu chepesi au buluu hafifu, rangi ambazo, hunisaidia kupumzika akili. Kitanda, kiko katikati na pembeni, kikiwa na gondoro nzuri na mashuka safi. Napenda mashuka yenye rangi laini na blanketi linalotoa joto la wastani. Karibu na kitanda, kuna meza ndogo, yenye taa ya usiku na kitabu au simu, kwa matumizi ya haraka. Kuna kabati, ilio pangwa vizuri, nguo zikiwa zimepangwa, ili kuwepuka msongomano. Pia, napenda kuwa napazia zito, kiasi, ili kuzuia mwanga mwingi, usiku na kuleta usingizi mzuri. Kwa mapambo, sipendi vitu mingi. Huwa na picha chache na mmea mdogo, minavyo fanya chumba kionekane chenye uhai, bila kujaa. Harufu huwa nyepesi, labda manukato laini na mshumaa wa harufu tulivu.